Kati ya Wi-Fi na data ya simu, kipi ninachotumia, ninachotumia ni Wi-Fi. Sababu yangu ya kutumia Wi-Fi ni kwa sababu kuokoa gharama. Wi-Fi ni bei rahisi, ina bei nafuu sana. Kwa pesa ya kiwango ya chini zaidi, unweza kupata Wi-Fi. Sababu nyingine inayo nifanya nitumie wifi ni kwa sababu unaweza kuunganisha vifaa vingi kwa kutumia wifi na haitadhuru kitu chochote ila bado itafanya kazi vizuri.

Je, ninapenda kupika. Ndiyo, ninapenda kupika. Napenda kupika kwa sababu, tangu zamani nikiwa mdogo, nilipenda tu kupika. Sababu nyingine yangu ya kufanya nipende kupika ni kwa sababu, mimi hufuraia chakula changu, mimi husikia chakula changu kina latha nzuri, kushinda chakula inayonunuliwa. Na ndio maana, napenda kupika sana.

La, sipendi kuvaa kofia. Mimi huvaa kofia sana sana wakati kuna jua. Wakati hakuna jua, hua sioni haja ya kuvaa kofia. Ingawaje, kwa sababu nina shida ya macho. Saa zingine kofia hunisaidia sana, ninapoenda juani, maanake itaziba jua. Kwa hivyo, saa zingine mimi hupenda kofia, saa zingine sipendi kofia. Inalingana ni wakati mgani.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

Mtandao ya kijamii inanichukua mda mwingi. Niko pale kila saa. Naangalia watu wanaochapisha nini. Je, hii ni matumizi mazuri ya wakati. Sioni faida kubwa. Naona picha ya watu na maisha yao mazuri. Naisi vibaya. Lakini najua wanaonesha sehemu mzuri tu. Sio uhalisia wote. Ninaitaji kupunguza mda huu. Labda nitaweka kikomo. Dakika thelathini kila siku tu. Ntachapisha vitu vya maana. Sio kila kitu sitatafuta sifa za watu. Ntatumia muda wangu vizuri zaidi. Ntasoma vitabu au kuzungumza na familia. Maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.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

Napenda kupiga picha za mazingira. Leo nitachukua kamera yangu niende ziwa. Kuna mandhari nzuri huko. Miti ni mingi na ndege. Jua linapooza ni wakati nzuri wakupiga picha. Rangi za anga hubadilika. Ziwa zina, ziwa lina akisi kila kitu. Nitapiga picha nyingi. Kisha nitaketi na kuchagua bora zaidi. Shughuli hii inanipa furaha kubwa. Nina sahau masumbufu ya kila siku. Ninafikiria kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni. Nionyeshe kazi yangu labda watu watapenda. Kila mtu anakipaji chake. Changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.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

Mda wa kumaliza kazi unakaribia sana. Nimbe baki na siku mbili tu. Jee nitamaliza kwa wakati. Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi ye za ziada usiku leo na kesho. Nitazima simu yangu. Nisije nikasumbuka. Ninahitaji kusingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Hebu niangalia orotha yangu. Kwanza nikamalize reporti kuu. Kisha fielelezo. Nitaomba mwenzangu anisaidie na semu moja ndogo. Msonge wa kazi unaniharibisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidii mbaka kazi iishe.